Nikiwa nyumbani na tumiaga wifi juu data ni bei ghali, hakuna haja ununuwe na una wifi, na wifi ni kitu inakupeleka, mwezi mzima ama wiki inalingana ni wakati gani umeilipia, na data labda nikiwa huko nje niisipo kuwa.

Nafikiria kuanzisha biashara lakini wakati huu imekuwa ngumu ivo kwa hivyo si rahisi. Lazima jipangi vizuri jua yale faida ya kuweka biashara na ni wapi pia biashara inaweza kulemea.

Vile najiandaa nikiwa kazini si vile ninavyojiandaa kwa maisha yangu ya kibinafsi kwa kuwa maisha ya kibinafsi ni yako pekee yako na kwa wale watu unaowajumuisha na sana sana haitaji watu unaofanya kazi nao kwa kuwa pia hao ni watu wako wa kufanya kazi.

Mabadiliko kazini tunayashambulia, vile tunavyoona yanavyokuja Kwa mfano mnaweza kuwa na mdosi mgeni na hawezi elewa mambo, yale mnayoyafanya kwa muda Kwa hivo mnamjumuisha yale mnayoyafanyaga huku na pia mnaingiana nyinyi.

Mimi napenda kunywa chai, kwa mfano asubuhi nikiamka, nawekelea sufuria kwenye jiko, namwaga ndani maji, kisha namwaga maziwa, nayangojea yachemuke, ikishachemuka namwaga majani chai, majani chai yanaeza kutangeneza hiyo chai.

Mboga ni mingi kuna kabeji, kuna sukuma wiki, kuna managu, kuna murenda, kuna pia mboga ingine inaitwa kayole. Kwa hivyo mboga ni mingi sana, siwezi isema ni gani ninapenda kwa sasa.